Majira ninayo yapenda zaidi, ni majira ya vuli. Vuli ni wakati ambao mvua mingi hua imemaliza kunyesha, yaani mvua mingi imepungua na hali ya hewa ime badilika na kuwa safi na nzuri. Wakati huo ni wakati ambao akili pia inaweza kutulia kwa kuwa kuna hewa nzuri na pia mimea pia huanza kubadilisha rangi matawi mengine nayo yanamwagika mengine yanaumbika naam vitu ambazo naweza kumbuka nilifanya wakati ule. Ilikuwa wakati mmoja tulipo kuwa pale shuleni, shule la bweni. Humo tulikuwa tumekaa kisha mwalimu akaamua kutuambia usiku mmoja, tutoke nje, tupige banja, tuzungumze. Kwa kuwa jua lilizama mapema. Wakati huo tulifurahi pamoja na wenzangu, marafiki wenzangu na wanafunzi wenzangu pia. Jambo ninalohisi kuhusu hali ya hewa ni kwa kuwa hali ya hewa wakati huo huwa umetulia hamna dhoruba.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini ni kwa kuwa nimeweza kujifunza kuhusu Microsoft Edge. Yaani, nimeweza kujua jinsi ya kutumia Microsoft, yaani pale pia kwenye komputer, nimeweza kujua pia kutumia Excel, pia nimeweza kusaidia watu wengine na vitu zinazo itwa advocacy. Yaani, tumeenda, tukaonyesha watu, umuhimu wao, kujua haki zao. Naam hayo pia nayahesabu kama mafanikio. Mafanikio mengine pia ni kupandishwa cheo. Nimepandishwa cheo kutoka kwa an intern hadi kwa kuwa an entry level. Yani nimepandishwa yaani kutoka kwa huyo mwenye nasoma kwa kuwa pia mtu ambaye pia ameajiriwa. Pia mshahara wangu umeweza kuongezeka. Naam hayo ndiyo mafanikio ambayo ninayoweza kuyahesabu ambayo nimepata pale kazini.

Ningependa kujifunza lugha ya kispanish. Lugha hiyo ni lugha ambayo kwa sasa watu wengi wanaendelea kujifunza. Ni lugha ambayo ukiweza kujua, utaweza kuwasiliana na watu wengi. Na pia ni lugha ambayo pia itakusaidia kupatana na fursa nyingi ambazo zinahitaji utafsiraji na pia zingine ambazo zinahitaji kama vile usafirishaji huo ni hiyo ni fursa ambayo inahitaji wewe kujua lugha kama hiyo. Pia lugha ingine ambayo ningependa kujua zaidi, zaidi, zaidi ni lugha ya Kifaransa. Lugha ya Kifaransa ni lugha ambayo imefanyika kuwa ni kama lugha ya dunia, yani lugha ya ukiulimwengu. Kwa kuwa kila mtu anang'ang'ana kujua lugha hiyo, pia mimi singependa kuachwa nyuma. Naam hizo ndizo lugha ambazo ningependa kujifunza zaidi.

Naam wakati mwingine mimi hupenda kutembea kwa miguu kwa kuwa, ninapotembea kwa miguu mwili yangu hufanya zoezi. Na pia, wakati mwingine nitaepukana na magonjwa ambayo yanaweza kuzuiliwa na mazoezi. Pia, napenda kutembea migu. Hasa kama safari yangu na distance yenyewe si refu. Hiyo wakati nitembea miguu kwa kuwa itaniokolea nauli yaani pesa ya barabarani naam na pia itanisaidia pia kuweza kuona mambo mingi ambayo pengine singeyaona nikiwa kwenye gari kwa hivo mimi hupenda kutembea kwa migu na hasa nikielekea pahali ambapo si mbali.

Mwadi muhimu kazini mwangu ni uwajibikaji na uadilifu. Mtu anapowajibika atajua kuwa ni wajibu wake kuwaeleza wengine jinsi kazi inavyofanya. Pia mtu akiwa mwadilifu ni mtu ambaye hataona jambo lolote likienda vibaya bila kukosoa. Pia mtu akiwa na uwajibikaji na uadilifu ataweza kuwaheshimu wenzake jinsi ipasavyo. Pia ataweza kuonyesha kazi ambazo zinafaa kufanywa na kila mtu atachukulia jukumu lolote lile kama lake kwa hivyo hatamdharau yule mwenye cheo cha chini wala yule wa cheo cha juu atawaheshimu wote kulingana na jinsi wamepangwa kicheo. Pia mtu kama huyo ataweza kujua kuwa timu ni ya maana sana kwa hivyo, atawashirikisha kila mtu kila mfanyikazi katika kufanya kazi jinsi ipasavyo. Naam kwa hivyo, ustadi muhimu sana ni uadilifu na uwajibikaji pale kazini mwangu.